Filamu ninayoipenda zaidi ni Black Panther napenda hasa kwa sababu inaonyesha utajiri wa utamaduni wa kiafrika nguvu nguvu ya ujasiri na umuhimu wa kujitegemea kiuchumi na kiteknolojia Filamu hii ni mchanganyiko wa action na drama lakini pia inavipengele vya kisayansi na kifandasia Niliona Black Panther mara ya kwanza mwaka wa elfu mbili na kumi na nane kwenye sinema na marafiki wangu Rafiki yangu ndiyo aliyependezwa na filamu hii alikuwa ameshawahi kuiona na akanieleza jinsi ilivyo kuwa na ujumbe wa kipekee wa kibinafsi ya na kijamii ndiyo ningependa kuiona tena kila nikiangalia napata kitu kipya.

Aina ya muziki ninayopenda zaidi ni bongo flava na reggae. Bongo flava napenda kwa lugha ya kiswaili na beats za kisasa. Mwimbaji ninayempenda zaidi ni Diamond Platnumz Mara nyingi nasikiliza muziki wakati nafanya kazi, ninaposafiri au nikipumzika jioni. Nikisikiliza wimbo ninayoupenda nahisi furaha, nguvu na utulivu, kwa mfano wimbo wa Bob Marley, three little birds, hunipa mtulizo na kunichefua moyo hata siku ngumu.

Kinacho nifanya nicheke mara nyingi ni mazungumuzo ya kuchekesha na rafiki video fupi za vichekesho mtandaoni na wakati mwingine tukio lisilo tarajiwa Linalotokea katika maisha ya kila siku kwa mfano nikiona mtoto anajaribu kuimba wimbo na akapoteza lugha au ndugu yangu anaposimulia hadithi ya mazoea yake na kushindwa kupika.

Kazini ninamalengo mawili kujikuzia katika ujuzi wa ukandamizaji wa mtandao na kuongoza mradi kamili kwanzia mwanzo hadi mwisho napenda kujifunza namna ya kutumia zana mpya za kitaalamu na kutoa matokeo yanayopimika.

Napenda mbwa zaidi, nina mbwa mweusi mwenye macho makubwa anayeitwa Simba, ananifurahisha na kunilinda, nikikumbuka nilipomleta nyumbani halikuwa mdogo sana na halikuwa anaogopa kila kitu, lakini baada ya siku chache alianza kunifuata kila mahali, sasa anajua ata wakati nakuja nyumbani na ananikaribia kwa furaha.

Ndiyo napenda kuendesha baisikeli mara nyingi huendesha baisikeli yangu asubuhi kwa ajili ya mazoezi na kufurahia hewa safi pia napenda kuenda matembezeni kwa baisikeli na rafiki zangu hasaa wakati wa jioni kupata machoyo.

Ningependa kujifunza kutumia, programu za kubuni na kubuni mitindo ya graphic. Napenda kuona jinsi mawazo yanavyo weza kubadilishwa kuwa picha na mifano ya kuvutia. Na hii naweza kusaidia katika kazi yangu ya uchapishaji na utangazaji.

Napenda zaidi mahali pakimia kama chumbani mwangu, maktabani au kwenye bustani ya nyumba. Napenda utulivu kwa sababu na nisaidia kufikiri kwa wazi, kusoma bila usumbufu na kupumzika akili. Wakati mwingine najikuta nikitafta pembe ya kimia hata kazini ili kumilisha kazi ngumu.

Ndio, mimi ni mtu wa ubunifu, napenda kutengeneza vitu kwa mikono, kuchora na kubuni mitindo, na hata kuandika hadithi fupi Mara nyingi huona mambo ya kawaida na kuyabadili kuwa ya kipekee, kama vile kutengeneza vyombo vya kukalia kwa matofali ambao au kutengeneza mipako ya rangi kwa ajili ya ukutani.

Ninaweka afya nzuri kwa kufanya mazoezi ya mwili kila siku. Kwa kawaida, ninaanza asubuhi kwa kunyoka na kunyoosha. Pia, ninajenga lishe bora kwa kula matunda, mboga na protini na kuepuka vyakula vilivyo na mafuta mengi na sukari. Ninakunywa maji ya kutosha na kupumzika vya kutosha usiku.

Mfanya biyashara ninaempenda na kumuona kama bora ni Muhammad Ibrahim. Yeye ni mwana sayanzi na mfanya biashara wa Sudan anaye julikana kwa kuanzisha kampuni ya simu. Ninampenda kwa sababu alianzisha biashara ilio kuwa inalenga kuwapa watu wa kawaida uwezo wa mawasiliano. Na kumbuka jinsi alivyo zindua, Ibrahim Index of African Governance, chombo kinacho pima utendaji wa serikali zaki Afrika. Ninacho jifunza kutoka kwake ni umuhimu wakuwa nadhamira ya kijamii katika biashara na isi kuwa njia yake ya kufanya biashara ni ya kisasa na yenye maono.

Napenda kusherekea siku yangu wa kuzailwa kwa kukutana na familia na marafiki wa karibu Nikikumbuka sherehe ya kuzaliwa nilio penda zaidi ilikuwa ya miaka ishirini na mitano Chakula ninacho kipenda zaidi siku hiyo ni keki ya chokoleti na pilau ya mshikaki hizi ni desturi zangu tangu utoto Ningependa kupokea kitabu cha hadithi za kale za afrika kama zawadi napenda kusoma na kujifunza tamaduni na kitabu kama hicho kingekuwa kumbukumbu ya thamani kwangu.

Mnyama wangu wa kufugwa anaitwa Simba Nyumbwa mweusi mwenye macho makubwa yenye rangi ya kahawawia anafanya jambo la kuchekesha kila anapo jaribu kukamata kivuli chake au kupanda kitandani mwasiku wa siri napenda wanyama pori kwa sababu wanawakilisha uhuru na uzuri wa asili Kuvizia duma akikimbia porini, tai akiruka angani au sokwe akicheza mtini kuna nikumbusha kwamba maisha ya namwingi wa mazingira ya kushangaza na ya kustarehesha.

Ndio napenda kuogelea mara nyingi uogelea kwenye bwawa la karibu au pwani wakati nifika baharini. Kuogelea kuna nizaidia kupumzika mwili na akili na kunihisi ni na ujasiri na uhuru wa kusonga majini.

Napenda kutazama vipindi vya habari na makala ya kielimu kwenye televisheni mara nyingi hufuatilia ITV na TBC Kwa ajili ya habari za kitaifa na kimataifa Pia napenda kutazama matangazo ya michezo hasa mpira wa miguu na vipindi vya burudani kama vile maigizo ya kitanzania.

Timu ya mpira ya kiragbi wakimarekani nayo penda zaidi ni Kansas City Chiefs Mchezaaji mkuu wa timu hii sasa ni Patrick Mohamed Anakili ya kasi uwezo wakutupa mpira kwa usahihi wa ajabu na uwezo wakuongoza timu katika hali yoyote Mchezaaji ninaye mpenda zaidi katika timu hii ni Travis Kells kibingwa wa tight end Kila ninapo waangalia chiefs wanapo cheza na hisi msisimko mkubwa na matumaini hata wakati wako nyuma na jua wanawezo kugeuzo mchezo.

Rafiki yangu wa karibu zaidi anaitwa jumaTulikutana shuleni tulipokuwa darasa la saba Tunapenda kufanya mambo mengi pamoja kama vile kusoma vitabu kwenye maktaba na kutembea ufukuweni jioni Kwa mimi rafiki wa kweli ni yule anayekusikiliza bila kuhukumu Anayekuunga mkono hata kwenye makosa na anayekukumbuka katika maombi na mawazo yake Ningependa kumwambia asante kwa kuwa mwanga katika maisha yangu.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kushiriki shughli rahisi za kila siku na pia sherehe maalum Kwa mfano tunapenda kupika pamoja usiku wa jumamosi kila mtu anajukumu lake mimi kukatia vitunguu mama huwoka na watoto wadogo husaifisha mboga.

Kipawa changu kikubwa ni ubunifu katika uandishi ninauwezo wa kuandika hadithi fupi shairi na hata maandishi ya kiuandishi kwa lugha ya kiswahili na kiingereza na penda kuibua wazo na kuviunganisha maneno kwa njia inayovutia na kufundisha.

Wikendi mara nyingi napenda kuanza jumamosi subuhi kwa kuenda sokoni kununua mboga na matunda Jumapili ni siku ya ibada na utulivu mara nyingi huenda kanisani asubuhi kisha kurudi nyumbani kula chakula cha ya mchana na familia Nikikumbuka jumamosi moja tulipanda pikpiki kwenye bustani ya mji na familia kwa ujumla wikendi yangu ina mchanganyiko shughuli za kibinafsi familia na marafiki.

Ninapofurahi kuwa nyumbani napenda kufanya mambo kama kupika kitu kipya Ninafurahi kujaribu kumapishi mapya au kutengeza vyakula vilivyopendwa kusoma vitabu au kuangalia filamu napenda kujikuta kwenye hadithi ya kusisimua au kuangalia vipindi vilivyochekesha kufanya mazoezi ya nyumbani kutengeza mazingira matulivu kushiriki muda na familia au wanyama vipenzi kujifunza kitu kipya kufanya shughuli za ubunifu kupumzika na kujikumbuka.

Uzoefu mmoja ukushangaza nilio upata ulikuwa nilipokuwa kwa safari huko Zanziba Nilifurahia usiku ukimya na nyota zilizongaa angani Nikisika sauti ya mawimbi yaki nipasa gafla nikaona mwanga wa bahari uliokwa ukimetameta kwa sababu ya muani unaoagaza usiku Ilikuwa kama simulizi hata sikujua kuwa muani unaweza kuangaza vizuri ilio.

Kabla ya mkutano wowote kwanza nasoma agenda na mada zita zita tazamiwa kisha ninaandika hoja nitakazo zungumza kwa maswali ya kuuliza Pia ninajiandaa kiufundi kuhakikisha simu au kompyuta yangu imechajiwa mtandao upo na sehemu yangu ya kukaa ikotayari Nikisha kaa ninafanya mazoezi ya kupumua na kukaa sawa ili kujisaidia kushiriki kwa ujasiri.

Chakula ninachokipenda zaidi ni wali wa nazi na samaki wa kupaka. Kila nikikila nahisi ladha ya utamaduni na ukweli wa nyumbani. Ninapenda jinsi nazi inavyofanya wali uwe mnono na wenye harufu nzuri. Na samaki wa kupaka unaochanganywa kwa viungo vya kienyeji hata nikila nje ya nchi hunikumbusha safari zangu pwani na familia yangu.

Rangi ninayo penda zaidi ni njano ya dahabu inanikumbusha jua la asubuhi na uhai wa mchana inaleta kumbukumbu za shamba la mahindi lilokulia ninakitu kimoja cha rangi hii koleo la zamani la baba yangu ambalo niliridhi na rangi ya njano ya kutu ninaiyona rangi hii mara nyingi hasa wakati wa jioni jua linapo kuwa likizama na kutuonyesha rangi ya dahabu angani na pia katika maua ya majani baridi mwaka wa spring.

Ningependa kutembelea magofu ya kilwa kisiwani, nataka kuona mabaki ya ustaarabu wa kiswahili uliokuwa na ushawishi mkubwa katika biashara ya bahari hindi. Ningependa kutembea katika mabaki ya msikiti wa kilwa, kugusia miamba iliobaki na kufikiria jinsi waliokuwa wanaishi hapo walivyokuwa na maisha ya utajiri na mawasiliano na mataifa ya mbali.

Ninatumia kompyuta kwa kujifunza na kufanya utafiti mara nyingi ninafungua kozi za mtandaoni naandika makala na hata kutafuta nyaraka za kisomo kompyuta inanisaidia kufikia vyanzo vingi vya elimu kutoka video za masomo hadi vitabu vya digitali.

Mara nyingi ninakula uji wa mtama asubui ni rahisi kutengeneza na kinanipa nishati kwa siku nzima wakati mwingine naongeza nazi au sukari kidogo uji unipasha joto na kunifanya nijisikie tayari kukabiliana na shughuli za siku na kiamsha kinywa kinacho nikumbusha nyumbani na mamangu alivyo kwa kitupikia uji ya asubui kabla ya kwenda shule.

Ninapenda zaidi mwezi wa juni hali ya hewa huwa baridi kidogo na kavu si ya joto sana wala mvua nyingi mwezi huu mara nyingi huwa na siku ndefu za mwanga na mazingira huonekana maangavu pia mwezi wa juni unanikumbusha safari za familia nilizo kuwanafanya wakati walikizo za shule.

Kuongeza uzalishaji wangu mimi huwa na ratiba ya kila siku ninaandika orodha ya majukumu muhimu kabla ya kuanza kazi na kuyapanga kwa kipaumbele Ninatumia mbinu ya pomodoro kufanya kazi kwa dakika ishiri na tano kisha kupumzika dakika tano.

Ningependa kutembelea ufaransa kwa sababu napenda sana utamaduni wao na historia. Ningependa kuona mnara wa Eiffeli kutembelea makumbusho na kuonja vyakula vyao maarufu. Pia ningependa kujifunza lugha ya kifaransa na kuona maisha ya watu huko.

Mume ni mwanaume aliyeingia katika ndoa, mshiriko wa maisha ya mke wake, ana majukumu ya kushirikiana katika familia, malezi ya watoto na kuheshimiana, sifa zake nzuri ni uaminifu, upendo, uvumilivu na uwajibikaji.

Skrini ni sehemu inayoenyesha mandishi video au picha katika kifaa cha elektroniki.

Kwa heri ni neno la kiswahili linaloashiria kuaga mtu huwa linatumika kuendeleza mawasiliano kwa mfano mtu anapoondoka huambia mwenzake kwa heri hiyo ni kumaga.

Mkono ni sehemu ya mwili kuanzia bega hadi vidole hutumika kushika kubeba kuandika na kuwasiliana pia una nguvu na unyumbulifu unaowezesha kufanya kazi mbalimbali za kila siku.

Mawasiliano ni mchakato waku badilishana habari mawazo au hisia kati ya watu au makundi.

Dirisha ni sehemu ya ukuta ilio fungwa kwa kioo au kitu kinachoruhusu mwanga na hewa kuingia ndani ya chumba, nyumba au jengo.

Ubora ni hali ya kitu au mtu kuwa bora, ya kiwango cha juu au yenye thamani zaidi, ni kipimo cha ubora, tija au kiwango cha kuridhisha.

Viatu ndio ni mavazi ya miguu yanayovalishwa ili kulinda miguu kutoa faraja na kurahisisha kutembea au kukimbia.

Nenosiri ni mchanganyiko wa herufi, nambari au alama unaotumika kufungua kitu, kilicho fungwa Kwa usalama kama simu, kompyuta, akaunti au sanduku.

Barua pepe ni ujumuisho wa ujumbe wa kielektroniki unautumwa nakupokelewa kupitia mtandao badala ya barua ya kawaida ya karatasi.

Meneja ni mwanaume au mwanaamke anaisimamia kupanga na kusimamia shugli au raslimali za kampuni, shirika au timu.

Chumba ni sehemu iliyo ndani ya jengo au nyumba inayotengwa kwa ukuta na inaweza kuwa na milango na madirisha.

Manjano ni rangi yenye muangaza kati ya njano na dahabu yenye hisia ya joto na mwanga.

Kubwa ni kigezo cha ukubwa kiasi au nguvu, kinachofu atiana na kidogo, kinawezo kutumika kuelezea kitu mtu wazo au tukio.

K lala nikitenzi kinacho manisha kupumzika mwili kwa kulala, ambapo mtu hufunga macho kupunguza shugli za mwili na kupumzika akili.

Nzuri nikielizo chasifa chenye kuashiria, uzuri, ubora na kupendeza.

Mteja ni mwanaume au mwanamke anayenunuwa bidhaa au huduma kutoka kwa biashara, duka au mtoaji wa huduma.

Matunda ni vibichi vinavyo toka kwenye mmea au mti, ambavyo mara nyingi ulio kwa ladha tamu na asidi na vina begu ndani.

Baridi ni hali ya joto la chini ambapo mtu au kitu kinahisi kaskazini kidogo au kinapungua joto la kawaida.

Mradi ni mpango au kazi maalum inayopangwa na kutekelezwa kwa hatua ili kufanikisha lengo fulani.

Baba ni mwanaume ambaye ana watoto na huwatunza, huwalea na kufundisha familia yake.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

Ninahisi usingizi sasa. Nisaa ngapi? Saata tuusiku. Lazima ni lale mapema. Kesho ni ya mke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima tazote na kufunga mlango. Je, nimeweka kengele ya nne asubuhi. Ebu niangalie. Ndiyo, imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekua ya kuchosha, mwili unaitaji kupumzika. Kesho ni siku umpia, nitakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu, usiku mwemo.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

Nina miadi ya daktari kesho. Saa tisa asubuhi. Lazima nifike kwa wakati. Nimekua na maumivu ya kichwa kwa wiki mbili. Na tumaini daktari ata nisaidia. Lazima nichukue kadi yangu ya hospitali na makaratasi yote ya dawa za awali. Je, nihitaji kwenda na mtu mwngine, na dhani nitaweza kwenda peke yangu. Hospitali iko karibu, nitachukua basi moja tu. Ninahitaji kuuliza daktari kuhusu maumivu ya mgongo pia. Nimekuwa natatizo hilo kwa mda, labda ataniandikia dawa au atanikabidhi kwa mtalamu. Afya ni muhimu sana. Siwezi puuza dalili hizi.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu, jee ninazitumia zote, nadhani nusu tu, nizifute zile sizitumii, zinachukua nafasi, programu ya mwasiliano ni muhimu, nitunze Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku, inanisaidia kupata njia, programu za mchezo jee zinafaa, labda moja au mbili tu kwa burudani, nizifute zingine na programu za kusoma habari, kadani za aina moja, nitaweka moja tu, bora zaidi. Programu ya bengi ni lazima, nalipisha bili na kuangalia pesa, nadani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi ya raka zaidi bila kuchelewa.

Je, niendeshe gari au nichukue basi, gari linatatizo kidogo la mafuta, linakula sana, basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo ni na mizigo mingi, nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kunua vitu vingi, baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Nilazima ni mpigie simu kwanza, niangalie kama yuko nyumbani. Ninaitaji pia kunua dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri Hebu niandike orodha, nisikosahau kitu chochote.

Hewa leo ni baridi sana, mvua inaonekana itanyesha Jee, nichukuwe mwavuli wangu, lazima nichukuwe, siwezi kuchelewa kwa sababu ya mvua, nguo hizi zitakuwa za kutosha au nizishe jaketi Nadhani jaketi ni lazima leo, angali meanza kuwa na mawingu mengi, baridi kama hii inafanya nitamani chai ya moto Nikifika kazi ni nitanunua chai. Hali ya hewa inabadilika kila siku. Siwezi kutabiri hebu niende mapema kabla mvua haijaanza.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

Lazima niandae orodha ya maitaji ya wiki nzima. Tunahitaji unga, mafuta, sukari na chumvi. Mboga zinaitajika kila siku. Nitanunua kabichi, karoti na vitunguu. Nyama kwa wiki moja nadhani kilo mbili zitatosha. Samaki pia ni mzuri. Tutakula siku mbili au tatu. Mayai ni muhimu kwa watoto. Nitanua lundo moja. Matunda kwa toto. Machungwa na maembe yapo sokoni sasa. Je, nina pesa za kutosha. Hebu ni hesabu. Labda shilingi elfu kumi zinatosha. Nikienda asubuhi mapema nitapata vitu vipya na bei nzuri.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

Ninaitaji kuwa na tija zaidi kazini. Siku hizi nafanya kazi kwa muda mrefu lakini sifanyi mengi. Labda ninazisumbuka sana. Ninaitaji kuandika orodha ya mambo ya kufanya kila asubuhi. Nitafanya kazi muhimu kwanza. Kabla akili aijachoka. Nitazima barua pepe kwa muda. Siwezi kuangalia kila dakika. Tajiwekea muda wa kufanya kazi. Kila kazi. Dakika thelatini au saa moja. Kisha nitapumzika kidogo dakika kumi. Itaondoa vitu vinavyo nisumbua mezani kwangu, usidhani mtandao ncha uzima kwa wakati, wakazi, nadhani mikakati hii itanisaidia, nitajaribu wiki hii nyone matokeo.

Asubuhi tayari, lazima ni amke nianze siku, leo ni siku nzuri, naona jua linaangaza, je, ni chukue chai au kahawa, nadhani kahawa ita nisaidia kwa mka vizuri, baada ya kuoga, nitavaa nguo gani? Yule shati ya blue au nyekundu, nafikiri blue ni bora kwa leo, ni na mkutano sa nne, lazima nijiandae mapema, hebu niangalie maelezo ya jana, nisikumbuke mambo muhimu. Siku ya leo itakuwa nzuri tu.

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana, kuna samaki kwenye jokofu Nilimnunua jana, nitaupika na nazi, watoto wanapenda mchuzi wa nazi Ninaitaji limau na tangawizi kumtia ladha Je, niandaye ugali au wali, nadhani wali ni bora, unaiva haraka Nitakata vitunguu vidogo vidogo na pilipili pia, samaki lazima ue na ladha nzuri familia wanatarajia chakula kizuri nitapika polepole wala haraka sana. Chakula kinapo pikwa na upendo na subira huwa kitamu zaidi. Nitaita wote tule pamoja.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

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana, ni hatari pia, unaona kitu kimoja kisha unaona vingine, unakuenda ukiagiza vitu sizo hitaji. Gharama inakuwa kubwa mwishoni. Inahitaji kuwa makini zaidi, tatengeneza orodha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti. Nitanunua vile tu vilivyo kwenye orodha. Sitaangalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbalimbali. Mara nyingi kuna shuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu waliokushanunua, niseme kama bidhaa ni nzuri kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara nitajihadhari.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

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii mwili wangu unaitaji mzozo, nitakuenda wanjani karibu na nyumba Kuna njia nzuri ya kutembea huko, inamiti mingi, nitachukua maji nisika uke Labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima Nilijaribu kuenda asubui lakini sikuamuka mapema Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu, utafanya hivi wiki nzima, utengeneze tabia nzuri.

Mvua inanyesha sana leo. Sauti yake kwenye dari inanituliza. Nitatoka nje au nikae nyumbani. Nadhani kukaa ndani ni bora. Mvua haitaisha haraka. Nitakunjua tu hapa. Nipike chai ya moto. Kuna vitabu kathaa sijasoma. Sasa ni wakati mzuri. Watoto wanacheza chumbani. Wanafurahia mvua. Wanasema wanataka kuenda nje. Waangamize maji. Lakini ni baridi sana. Nitawasomea hadithi badala yake. Siku ya mvua ni ya kupumzika na familia, nitatayarisha chakula cha moto kwa jioni, watoto watapenda, baridi kama hii inahitaji supu ya moto.

Nyumba inaitaji kusafishwa leo. Vumbi limeja kila mahali. Nitaanza na chumba chakulala. Nifunge vitanda vizuri. Vyombo vya kuchomea vikohozi. Vinaitaji kuna wishwa. Sakafu lazima ifagiwe na kupanguliwa. Naitaji kusafisha bafuni pia. Iwe safi kabisa. Kazi ni nyingi lakini itafanya polepole. Itawasha mziki. Nifanya kaziki wanaforaa. Watoto watanisaidia kupanga vitu vyao. Nyumba safi inatua amani ya moyo, inafikiri nitatumia saa mbili tu, baada ya kusafisha tutakaa kwenye nyumba safi na kupumzika.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

Msimu wa mvua umeanza, ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Ardhi iko tayari. Nimeshalima wiki iliyopita. Mvua itasaidia mmea kukua haraka. Ninahitaji kunua mbegu bora. Nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri. Zinazaa sana. Msimu huu ni rahima kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda Wajifunze pia Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.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

Sijampigia amina simu kwa muda mrefu, naomba ni mpigie leo, niangalie hali yake, yeye ni rafiki yangu wakaribu tangu shule, tumepitia mambo mengi pamoja, mwezi uliopita alikuwa mgonjwa, na tumaini sasa amepona, labda tutakutana wikendi, tunywe chai pamoja, tunaongea kila kitu bila aibu, ndio maana napenda urafiki wetu. Marafiki wakweli ni nadra sana, lazima tuatunze, nitampigia baada ya kazi leo, tunapanga siku nzuri ya kukutana, tuzungumze kwa urefu, urafiki ni hazina ya thamani kubwa.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

Nimepata kitabu kipya tangu wiki mbili, bado sijasoma, nimekua na shughuli nyingi, leo nitachukua muda kusoma angalau kurasa kumi. Kitabu kinazungumzia historia ya nchi yetu, ni muhimu kujua, napenda kusoma jioni kabla ya kulala, moyo wangu unatulia. Magazeti ninasoma asubui, lakini vitabu ni kwa jioni, watoto wangu wanaona ninapenda kusoma, nao wanaanza kupenda, ni tabia nzuri kuwapa. Maktaba ya karibu ina vitabu vingi, nitakuenda wiki ijayo, kusoma kunafungua akili, kujua mambo mapya.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

Nivae nini leo, hewa ni ya joto au baridi, ebu niangalie inje kwanza, jua linaonekana lakini kuna upepo, nadhani nguo za kichwani na nguo nzito kidogo, leshatila blue na suruali nyeusi, viatu gani, sandali au viatu vyakufunga, kwa kazi nadhani viatu vyakufunga ni bora, utachukua jaketi, nimwage kwenye mkoba. Kama itakua baridi jioni, mavazi mazuri ya naniwezisha kufanya kazi kwa ujasiri. Ninataka kuonekana mtu mzuri na waheshima. Nadhani mahali hapa ni sawa.

Msafara wa magari leo ni mzito sana, nitachelewa labda dakika ishirini, lazima nimpigie mwenye kiti, barua, nimuambie nitachelewa, njia hii ya kila siku inakua ya kushindana, watu wengi wanenda kazi saa moja, jee kuna njia nyingine zaidi ya fupi, nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini, nitaepuka msongamano, kesho ntajaribu hiyo njia, leo naendesha redio, nisikize mziki ili niwe na subira Ali hii ya kila siku la zima nijifunze kustahimili.